Kwa kawaida, huwa nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki, lakini hilo hutegemea sana hali ya maisha na aina ya shughuli ninazofanya. Kama nimekuwa na shughuli nyingi, nimetoka inje mara kwa mara, au nimefanya kazi zinazofanya nichafuke haraka, basi huongeza idadi ya siku za kufua, ili kuhakikisha ninabaki nathifu na mwenye kujisikia vizuri. Mara nyingi huwa napanga kufua nguo kwa kugawanya aina za nguo kazi kama za kazi za kawaida na za ndani ili ziwe safi vizuri na zidumu muda mrefu. Napenda pia kutowacha nguo zikusanyike sana kwa sababu zikizidi huwa kazi inakuwa nzito na kuchukua muda mwingi. Kufua mara kwa mara hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa maisha na kunifanya nijisikie nipo safi na nathifu kila wakati. Kwa maoni yangu, kufua nguo si kazi ya kawaida tu, bali ni sehemu ya kujithamini na kujitunza kwa sababu usafi una mchango mkubwa katika afya, kujiamini na ustawi wa maisha ya kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuishi maisha yenye maana. Si kwa ajili yangu tu, bali pia kwa wale wanaonizunguka. Natamani kufikia hatua ambapo nitakuwa nimeridhika na kazi yangu, ninaimani ya moyo na ninauwezo wa kusaidia familia yangu na jamii kwa umla. Kitaaluma, ndoto yangu ni kukua katika taaluma yangu kupata marafiki na ujuzi zaidi na kufikia nafasi ambayo naweza kutuoa mchango mkubwa. Napenda kufanikiwa si kwa mali pekee, bali pia kwa heshima, uadilifu na mchango chanya, ninaoacha kwa wengine. Kibinafsi, ndoto yangu ni kuwa na familia yenye amani na upendo, kuishi maisha yenye afya na utulivu, kuwa mtu anayejitegemea na mwenye maamuzi mzuri na kutimiza malengo yangu ya muda mrefu taratibu. Zaidi ya yote, ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu anayebadilisha maisha ya wengine kwa njia chanya iwe kwa maneno, matendo au msaada mdogo mdogo. Natamani siku moja nikiangalia nyuma, nijivunie safari yangu na niseme kwa moyo mkunjufu kwamba niliishi maisha yenye kusudi na thamani.

Ndio, napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayochanganya kazi ya mikono, utulivu wa akili na mawasiliano ya karibu na mazingira. Kila ninapokuwa bustanini huwa nahisi kama nimepata muda wa kupumzika na kuondoa mawazo ya kazi na changamoto za kila siku. Kitu kinachonifurahisha zaidi kwenye bustani ni kuona mimea ikiwa taratibu. Kuanzia kupanda mbegu, kumwagilia, kupalilia, hadi kuvuna, kila hatua hunipa furaha na hunipa nijisikie nimefanikisha jambo. Pia hunifundisha subira kwa sababu matokeo hayaji haraka bali baada ya muda na uangalizi mzuri. Kulima bustani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuchangamsha akili na pia kuimarisha mwili kwa sababu ni aina ya mazoezi mepesi. Zaidi ya yote, bustani hunipa hisia ya amani na kuridhika hasa ninapoona matunda ya juhudi zangu. Kwangu, kulima bustani si kazi tu bali ni burudani na sehemu ya kujitunza na kujenga maisha yenye utulivu.

Mnyama wangu wa kufugwa ninaye mpenda sana ni mbwa. Kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu, upendo na ulizi mkubwa. Nilimchangua kumfuga mbwa kwa sababu napenda wanyama wanaopenda kuwa karibu na watu na wanaweza kulinda familia. Mbwa wangu ni mwenye urafiki na mchangamfu. Kila ni naporudi nyumbani, hunipokea kwa furaha kubwa. Akitikisa mkia na kunifuata kila mahali. Hali hiyo, unifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa sana. Pia ni mlinzi mzuri, kwa sababu, hushtuka haraka anaposikia sauti ya ajabu au mtu asiye julikana. Kumlea mnyama huyu kuna nifundisha mambo mengi kama uwajibikaji kwa sababu lazima nimlishe kwa wakati na kumtunza. Napenda kutumia mda na yeye kwa kumtembeza asubuhi au jioni, kucheza naye bustanini na pia kumlisha na kumtunza kwa uangalifu. Mnyama wangu wakufugwa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Huu unanipa furaha, faraja na urafiki wa kweli na hunifanya nijisikie sifanyi maisha pekee yangu. Kwangu si mnyama tu bali ni rafiki wakaribu na sehemu ya familia yangu.

Ili kuhakikisha na kamilisha kazi kwa wakati, huwa na jitahidi kupanga vizuri mda wangu na kufanya kazi kwa nidhamu. Kwanza kabisa, huwa naanza kwa kuelewa vizuri kazi yenyewe, ninaangalia ninini kinahitajika kufanywa, mda uliyo tolewa na kiwango cha umuhimu wa kazi hiyo. Hii unisaidia kuepuka, kuchanganyikiwa, au kupoteza mda baadae. Baada ya hapo, huwa nagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo-dogo. Badala ya kuona kazi nzima kama ngumu sana, huwa naanza na hatua ndogo-dogo zinazoweza kukamilika kirahisi. Njia hii, hunipamotisha kwa sababu kila nikimaliza sehemu moja, huwa na hisi nimepiga hatua. Pia, napanga kuepuka kurahisisha kazi kwa sababu kuarikisha mara mingi usababisha presha kuwa kubwa badaye Wakati wakufanya kazi, huwa na jitahidi kupunguza usumbufu kama kutumia simu kupita kiasi au kuchukua mapumziko mafupi ili nisiwe mchovu kupita kiasi. Mwisho, ninapo maliza kazi, huwa na jikagua mwenyewe ili kuhakikisha ni mefanya kazi vizuri na hakuna makosa makubwa. Kwa ujumla, kukamilisha kazi kwa wakati, hutegemea sana, mpangilio mzuri ni thamu binafsi na kujituma mambo ambayo unisaidia kufanikisha majukumu yangu bila presha kubwa.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, ingawa bado ninapapenda sana na ninapathamini kama nyumba yangu halisi. Nilizaliwa kijijini, ambako maisha yalikuwa tulivu na watu walikuwa karibu sana kama familia moja. Nilipokuwa pale, nilijifunza madili mengi kama heshima, bidii na kushurikiana na wengine. Badae, nililazimika kuhama kuenda sehemu nyingine, kwa sababu ya masomo na maisha kwa ujumla. Mahali ninapoishi sasa, pana fursa nyingi zaidi kama kazi, elimu na huduma mbalimbali. Ingawa mazingira ni tofauti, nimejaribu kuzoea na kujenga maisha mapya taratibu. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa, bado pana nafasi kubwa moyoni wangu. Napenda kurudi pale, mara kwa mara, kuwatembelea wazazi na ndugu, kukutana na marafiki wa zamani, na kukumbuka maisha ya utotoni wangu. Ingawa siishi tena mahali nilipozaliwa, ndipo ninapochukulia kama chanzo cha maisha yangu. Ndipo niliko kulia, nilikojifunza misingi ya maisha, na ndipo ninapojihisi kuwa nyumbani kwa kweli.

Huwa natumia wikendi kama muda wa kupumzika, kujitunza na kushugulikia mambo binafsi ambayo siwezi kuyafanya vizuri wakati wa siku za kazi. Baada ya wiki ndefu ya shughuli, wikendi hunipa nafasi ya kurejesha nguvu na kutuliza akili. Mara nyingi, wikendi yangu huanza kwa kupumzika zaidi usingizini kwa sababu siku za kazi huwa naamka mapema. Pia, kusafisha nyumba na kupanga mazingira ili nijisikie nipo nathifu na mtulivu. Pia napenda kutumia wikendi kwa kutembelea familia au marafiki, kuzungumza nao na kucheka pamoja. Pia kutazama filamu au kusikiliza muziki kwa ajili ya burudani na kupunguza mawazo. Na pia wakati mwingine kutoka nje kidogo kama kutembea, kuenda sokoni au kukaa sehemu tulivu. Kama nina kazi au masomo yanayo nihitaji kutumia sehemu ya wikendi, huwa namaliza kazi zilizo salia na kujipanga kwa wiki ijayo. Wikendi yangu ni muda wa kusawazisha maisha, kupumzika, kujiburudisha, kuwa na watu ninaowapenda na kujiandaa kisaikolojia kwa wiki mpya.

Kwa kila usiku, huwa najitahidi kuandaa akili na mwili wangu kabla ya kulala, ili nisikue mchovu na niweze kupumzika vizuri. Kila mtu ana mtindo wake, lakini mimi napendelea kuwa na taratibu ndogo zinazo saidia utulivu wa akili. Kwanza, huwa na chunguza kazi zangu za siku hiyo na kufanya mapema, marekebisho au maandalizi ya kesho. Kama kujipanga mikakati kuandaa vifaa vya shule au kazi au kuangalia orotha ya mambo ya kufanya. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo usiku. Baada ya hapo huwa nafanya mambo yanayopumzisha akili na mwili kama kusoma kitabu kidogo au kusikiliza muziki tulivu jambo linalo nisaidia akili kupumzika. Pia huwa naandaa mwili kwa kuoga na kupumzika kidogo ili nishike usingizi vizuri. Kisha huwa nafanya jitihada za kulala mapema kwa sababu usingizi mzuri ni muhimu kwa akili afya na nguvu za siku ijayo.

Juisi miya matunda ninayoi ipenda zaidi ni juisi ya embe kwa sababu inaladha tamu na yenyenguvu ya asili. Kila ninapokinywa huwa na hisiki mejaa vitamini na nguvu na hunisaidia sana kama nikiwa nanjaa ki dogo au nikipenda kitu cha kinywaji cha afya. Kile ninachokipenda juu ya juisi ya matunda hii, nikuwa ladha yake ya asili bila skari nyingi, hivyo ni safi na yenye afya. Pia, inachangamsha mwili na akili, hasa asubui na baada ya mazoezi. Bali na juisi ya embe, pia napenda mara nyingine juisi za machungwa, kwa sababu nizuri kwa vitamini C na huchangamsha mifumo ya kinga. Pia, ndimu mchanganyiko na tunda jingine kwa ladha mpya na utofauti. Kwa ujumla, juisi ya matunda ni nayoipenda ni ile inayonifanya nishibe kidogo, inafurahisha ladha na pia ni ya afya. Ninjia nzuri ya kufurahia matunda kwa haraka na kupunguza kula vyakula visivyo na afya.

Somo la sayansi ninayoipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linanifundisha kuhusu mwili wa binadamu, wanyama, mimea na mazingira kwa undani. Napenda jinsi somo hili linavyowezesha kuelewa jinsi maisha yanavyofanya kazi kutoka kwa seli ndogo ndogo hadi mifumo mikubwa ya mwili na mazingira. Kila ninachokipenda juu ya biolojia ni kuelewa mwili wa binadamu, jinsi viungo, vinavyofanya kazi, jinsi lishe na afya, vinavyoathiri mwili, na jinsi magonjwa, yanavyoshambulia mwili. Bali na biolojia, napenda pia kemistri kidogo. Hasa Hasa sehemu zinahusiana na mchanganyiko wa vitu na athari zake, lakini biolojia hubeba hisia zaidi kwa sababu inaeleza maisha yenyewe na inafanya nijisikie karibu na asili. Napenda somo la sayansi linalofundisha maisha afya na mazingira kwa sababu linaunganisha nadharia na uhalisia wa kila siku.